Asante na shukrani, waeza sema kwamba ni jambo moja tu, lakini pia waweza kutofautisha na useme kwamba asante unaitumia wakati ambapo umepatiwa kitu. Kwa mfano umepatiwa kalamu na mwenzako waeza mwambia asante kwa kunipa kalamu alafu ukifika ni shukrani shukrani waeza ambia mtu ule wakati ambao kwa mfano amekufanyia jambo fulani amekufanyia kitu mzuri kwa hivyo wamuambia shukran shukran kwa hilo jambo ama shukran kwa kitu ambacho umeniambia umenisaidia sana na.

Naam, utapata kwamba wakati mwingine nabadilisha chakula kama kulingana na venye chakula ambao kiko. Kwa mfano utapata mwanzo wa mwaka, tunakula sana sana maembe. Kwa sababu, maembe iko kwa wingi kila mahali. Halafu, wakati wa katikati ya mwaka, utapata kwamba tunakula mahindi na cabbage. Kwa sababu, cabbage ziko kwa wingi kabisa. Halafu likizo ama mwisho wa mwaka utapata kwamba tunakula nyama sana kwa sababu ni wakati wa sherehe sherehe kuna kila mtu ako kila mahali. Unafurahisha wageni, unajifurahisha wewe mwenyewe kwa mwaka mzuri ama tu hivo tu na kwa hivo hivo ndo utapata nabadilisha halafu wakati mwingine utapata tu mwisho wa mwezi natamani vitu tamu natamani kula kama mayai mayai ambayo haijachemshwa imekaangwa halafu wakati mwingine utapata kwamba natamani vitu tamu kama kula tu sukari. Kuilamba tu sukari pekeake ama nakula miwa kwa ule wakati najisikia kwamba nataka kuwa na naangalia mwili wangu kwa uzuri na.

Kitu ambacho unasaidia sana wazee, sana sana wazizi wangu ni kuandika meseji. Yaani kuwasiliana na mtu kwa meseji ama kwa barua pepe, hio barua kidogo pepe. Wakati mwingine utapata wazizi wangu, haswa mamangu, anashindwa kuituma, anaandika vizuri, anashindwa kuituma. Mwenye alikuwa anataka kutumia ama unapata hapati hapati maneno zingine anatafuta, anakosa kwa tarakilishi yake so kenye nafanya samahani wakati kama huo najaribu namwelezea tu namwelezea tu kwa upole kwa ubunifu, namwambia venye atafanya anafanya cha kwanza alafu pia cha pili akishafanya mara ka tatu ndo sasa namwambia sasa ako sawa akirudia mara moja ya pili ako sawa akifanya mara ya tatu na kuaga tu ashakuwa sawa kabisa naam.